Kwa upande wangu, ninatumia simu yangu kila siku. Kwa muda, unaotofautiana kulingana na shughuli ambazo ninazo siku hiyo. Kwa wasanii, mimi ninaweza nikatumia simu kwa saa kadhaa. Asubui ninapoamka, mara nyingi sana, mimi hutumia simi yangu, kuangalia saa, kusoma, ujumbe mbali mbali, au kuangalia taarifa muhimu, kama habari, au ratiba ya siku. Iki kinanisaidia sana kuanza siku nikiwa nimejipanga mda kama mchana matumizi yangu ya simu huongezeka au kupungua kulingana na kama niko sehemu shuleni au nyumbani nikiwa shuleni mimi uwa napenda kutumia simu kwa kiasi kidogo sana kwa masomo Lakini pia kama natafta taarifa mtandaoni kupitia program za kujifunza ama nikiwa tu nyumbani muda wangu wa kutumia simu unaongezeka kwa sababu natumia simu kuwasiliana na marafiki, ndugu, jamaa, kwa kupitia simu, kuwapigia, ama kuandika ujumbe mfupi. Lakini pia jioni usiku, mimi huwa natumia simu zaidi kutokana na muda kuangalia vitu mtandaoni, kusikiliza muziki, kuangalia video, kutazama tamthiria. Ata hivyo mi naacha jina upunguza matumizi ya simu siku ili nipate usingizi wa kutosha. Kwa ujumla, ninajaribu kutumia simu kwa kufuata, mashariti, ama kuzingatia isiniadhiri ama isilete usumbufu kwenye masomo yangu. Kuna program mbalimbali ambazo mimi napenda kuzitumia mara nyingi kwenye simu yangu, lakini zipo chache ambazo nazitumia zaidi kuliko zingine. Kwanza kabisa ninatumia sana program za mwasiriano kuwasiriana watu mbalimbali kama wasapu kwa sababu inanisaidia kuwasiriana kwa uraisi na marafiki, famiria na ata elim. Walimu ambao wananifundisha, walimu wa shuleni kwetu kupitia programu ya wasapu. Ninaweza kupata ujumbe ama picha mbalimbali kupata taarifa muhimu kwa haraka kuliko kutumia njia nyingine yeyote. Lakini pia napenda mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, programu hizi zinanisaidia sana katika kupata habari mbalimbali, kufatilia matukio, yanayoendelea na kuwasiliana na watu tofauti tofauti. Pia inanisaidia kupumzika baada ya masomo yangu kuangalia picture, video, ama kusoma, vichekesho, burudisho ambavyo vinakuwaga kwenye Facebook. Lakini pia simu yangu inanisaidia kwa njia nyingi katika maisha yangu ya kila siku. Kwanza kabisa simu inanisaidia katika kumu kuwasiliana. Lakini kupitia simu ninaweza kuwasiliana na familia, walimu, kwa uraisi. Ninaweza pia kupiga simu kwa kutuma ujumbe mfupi, kutumia program ya wasapu kuwasiliana, kwa haraka. Pale ambapo ninahitaji kuwasiliana. Lakini pia inanisaidia kutokana na masomo yangu. Ninaweza kutumia simu kutafta taarifa mtadaoni kupitia Google. Au kutazama video za masomo kwenye YouTube. Pia kuna program za kielimu ambazo zinanisaidia kama kufanya mazoezi kusoma kwa kujipima uelewa wangu inanisaidia sana nijifunze kwa uraisi na zaidi kuongeza maarifa yangu Lakini aitha simi yangu inanisaidia katika burudani na kupumzika Baada ya masoma au kazi naweza kusikiliza muziki ama nikaangalia tu video ama na kusoma habari za kuvutia kupitia simu yangu burudani inanisaidia sana kupunguza mawazo na kuondoa uchovu wa akili Mwisho simu yangu inanisaidia muda wa wa kuburudika, kusoma kuwasiliana na marafiki zangu mda wowote ambao mimi nakua ninataka mda mzuri ambao mi natumia kuzima simu yangu ni usiku Kwa sababu usiku kwa sababu napenda kupumzika Napenda kupata usingizi vizuri na napenda sana huo mda wa usiku Nizime simu ili akili yangu itulie na niweze kupumzika vizuri bila shida bila kupata muingiliano labda wa kelele Nataka tu mda wa usiku nizime ya simu na nilale vizuri na pia wakati naenda shuleni nipo mwalimu anafundishe Basi uwa natumia uo mda kuzima simu yangu nahakikisha kwamba simu yangu Imezimwa ili niweze kuelewa kile amba.

Kwa upande wangu, ninapofanya makosa kazini, jambo la kwanza nalolifanya ni kukubali kwamba hilo kosa bila kujitetea, kukubali kwamba hilo kosa ni mi nimefanya na kubali kwamba makosa ni sehemu ya kazi na ya kujifunza pia katika makosa ndipo mtu anaelewa namna sahihi ya kufanya kile kitu ambacho amekosea na kukubali kosa kwa kunisaidia kuelewa, nilipokosea na kunifanya niwe pia tayari, kuchukua hatua za kurekebika, Badala ya kulaumu wengine au kujificha ama kusema uongo basi nakubali kwamba ni kweli hilo kosa ni mimi nimelitenda, ama ni kweli hapa ni mimi nimekosea ama ni kweli mimi ndio nimefanya hicho kitu bila kuficha, bila kusingizia wengine, ama bila kudanganya Lakini pia hatua ya pili ambayo huwanga nachukua, kusolve matatizo ama kushughulikia matatizo ya ofisini kwetu, huwanga najiuliza kwa nini kosa limetokea. Huwanga napenda sana kujiuliza ni kwa nini hiki kitu nimekifanya, ama ni kwa nini hili kosa limetokea, nini chanzo cha hili kosa. Najiuliza hilo kosa limetokea kama ni uzembe, ili kujua kama ni uzembe, ama kukosa amani, ama kukosa umakini, ama ukosefu wa uelewa wakazi niliyoifanya. Na kwa kufanya hivyo, inanisaidia sana kubaini tatizo halisi na changamoto ambayo imetokea mpaka kupelekea hilo kosa kutokea na kuepuka. Kutokana na kujuliza na kujua kwa nini kosa limetokea, chanzo cha kosa, basi hayo maswali yananisaidia sana katika kuthibiti ama kuhakikisha kwamba. Kosa ambalo nimelifanya ama kosa ambalo limetokea basi halitatokea tena. Baada ya kuelewa sasa kosa ambalo nimefanya na chanzo cha hilo kosa, basi huwanga nachukua hatua za kujirekebisha, kutafuta mapungufu ambapo ikiwezekana nafanya marekebisho mara moja kabisa, baada ya kuelewa changamoto, au natafuta msaada kwa wenzangu, au wasimamizi wangu, ili kuhakikisha kwamba. Hilo kosa halileti madhara makubwa kwa kufanya kazi kwa ushirikiano ama kusaidia kurekebisha makosa kwa haraka na ufanisi na jitihada zote, kuhakikisha kwamba hilo kosa halitajirudia tena ama halitatokea tena na kuwacha kujilaumu na kuwacha kushikilia vitu kwamba sikutakiwa kufanya hivi ama sikutakiwa kufanya vile, bali natafuta utatuzi ama usuluhisho la hilo kosa. Lakini kitu ya tatu ambacho huwanga nafanya, huwanga napenda sana kujifunza kutokana na makosa ambayo nimefanya. Kwa sababu mi naamini kwamba, ukifanya kosa ndipo utakapoelewa uhalisia wa kile kitu ambacho ulikuwa unatakiwa ukifanye kwa usahihi. Kwa hiyo mimi huwa nachukua fursa kama makosa ambayo nimefanya kama fursa ya kujifunza na kubadilisha kile kitu ambacho nimekifanya kisiwahi kujitokea tena. Naboresha utendaji wangu wa kazini, najitahidi kubadilisha tabia au mbinu za kufanya kazi ili nisirudie tena makosa. Hii inanifanya niwe mfanyakazi bora na mwenye kuwajibika zaidi kwa sababu nilishakosea na nimejua kosa ni nini. Sasa nafanya kazi kwa umakini, nafanya kazi kwa bidii, ili kile kitu ambacho kilitokea huko nyuma ama lile kosa ambalo lilitokea huko nyuma basi lisiweze kutokea tena. Lakini pia huwa nahakikisha nawasiliana kwa uwazi na wafanyakazi wenzangu kuhusu kosa ambalo nimefanya ikiwa kosa limeathiri wengine ama ikiwa kile kitu ambacho nimekifanya kimeathiri wengine pia, basi huwa naomba radhi, na kueleza hatua nilizochukua kujirekebisha, mawasiliano mazuri kujenga imani, na husaidia kudumisha mahusiano mazuri kazini. Kwa hiyo huwanga najishusha, naomba msamaha kwa wengine pia ambayo hilo kosa limewaathiri kwa namna moja ama nyingine basi ili kudumisha mahusiano mazuri kazini kwetu, na kuhakikisha kwamba tunafanya kazi vizuri na kwa kubebana na kuchukuliana madhaifu. Kwa ujumla nashughulikia makosa yangu kazini na kuyachambua na kujirekebisha.

Kwanza kabisa, napopanga wiki yangu ya kazi, jambo la kwanza na hulifanya ni kuthamini majukumu yote niliokua nayo. Mimi huwa naangalia kazi ambazo napaswa kuzifanya kwa wiki husika, kwa wiki hio nzima ambayo naipangia. Ikiwa ni pamoja na kazi za kila siku, majukumu maalumu na tarehe za kukamilisha kazi. Hii inanisaidia sana kupata picha kamili ya kile ambacho ninahitaji kukifanya na kuepuka kusahau majukuma mbayo ninatakiwa kuyafanya kwa hiyo wiki ama kwa hizo siku ambazo ninapanga kufanya kitu fulani ndani ya hiyo wiki lakini pia mimi huwa ninapanga ratiba ya kila siku kulingana na wiki, siku, mwenzi ninahakikisha kwamba kila kazi ina muda wake maalum nikiwa napanga kazi zangu, ratiba zangu, za wiki, mwezi, basi nahakikisha kwamba kila siku ama kila wiki basi kuna ile kazi maalum ya hiyo wiki ama siku ambayo natakiwa kuifanya bila kuingiliana na kitu chochote kile. Kazi nzito, ambacho nihitaji labda umakini mkubwa, kuzipanga mapema, ili nipate nguvu ya muda wa kutosha wa kuzifanya kwa ufanisi. Kama kuna ratiba ambayo ni ngumu sana, basi napanga muda wa kutosha. Ili nifanye iyo kazi ama nifanye hicho kitu kwa ufanisi mkubwa bila ili kuepuka makosa ama kuepuka mvrugano ama kuepuka shida wa za hapa na pale labda umefanya kitu vibaya, ama umefanya kitu kwa haraka na vitu kama hivyo. Lakini pia mimi huwa naweka vipaumbele katika kazi zangu kazi ambazo ni za muhimu, labda na kubwa, labda zinahitaji muda mfupi kukamilika huwa nazipa kipaumbele sana na huwa inanisaidia kuhakikisha kuwa kazi ambazo ni muhimu zinakamilika kwa wakati ambao ni bora Kwa wakati ambao, yaani kazi na zinafanyika kwa ubora lakini pia kuwa zinamalizika kwa wakati ambao unatakiwa yaani sitaki kufanya kazi nje ya muda na wala sitaki kufanya kazi ambayo sio bora kazi ambayo ni mbaya kazi ambayo hairidhishi na kazi ambazo sio za dharura sana mimi huwacha kufanya pale ambapo unapatika na nafasi kazi ambazo sio sio za muhimu sana basi huwa nasubiri kidogo alafu nakuja kufanya huko mbele Lakini pia mimi huwanga najipangia muda wa kupumzika na kufanya tathmini ama kuchambua Naacha kazi zote alafu napumzika kati ya kazi ili kuepuka uchovu kama sasa hivi labda nimemaliza kufanya kazi fulani basi najipa muda wa kuvuta pumzi kidogo ama kutulia kidogo ili akili ipate utulivu Alafu baada ya muda fulani ndio naingia kwenye kazi nyingine huwaga sipendi kutoka kwenye hii kazi alafu niingie tena kwenye kazi nyingine hapo nakuwa najichosha, akili yangu inakuwa imechoka na naweza nisifanye kile kitu kwa ubora ambao unatakiwa katika hiyo kazi. Lakini pia, hua napenda sana kujitahidi kuwa mnyumbufu. Hua napenda sana kutendi kuwa mnyumbufu katika mipango yangu. Najua kwamba, wakati mwingine dharura au mabadiliko, yanaweza yakatokea. Hivyo, hua tayari kurekebisha makosa yangu, napo patikana bila vurugu yoyote, kazi zote, hua inanisaidia kudumisha utulivu na ufanisi katika kazi zangu. Kwa ujumla kabisa, mwisho, mimi huwa napenda kupanga wiki yangu ya kazi kwa kuweka ratiba. Nasema kwamba hii, kitu ratiba yake ni hii, ni hii, na ninaandika ili nisiweze kusahau, na ninapanga zile kazi ambazo ni za vipaumbele sana. Napanga pia muda wake ambao unahitajika hiyo kazi kukamilika, na pia natenga muda wangu vizuri kufanya tathmini ya mara kwa mara. Njia hii imenisadia sana kufanya kazi kwa nidhamu na kufikia malengo kwa ufanisi Kupitia hayo, basi kazi zangu zinakuwa za ni bora na za kupendeza na nafanya kwa ubora bila kukosa.

Ndio, mimi hua napenda sana kucheza michezo ya ubao kwa sababu ina manufaa mengi katika maisha yangu. Kwanza kabisa michezo ya ubao inanisaidia kuburudika, inanisaidia kupumzika, baada ya shughuli, ama kazi au masomo, ama nimechoka. Ninapocheza michezo kama drafti, bao, au ludo. Michezo kama iyo ya ubao, hua inanisadia sana kuonda msongo wa mawazo, msongo wa akili, jambo ambalo nalifanya nijisikie huru na mwenye furaha wakati mwingine. Michezo ya ubao hua ina nisaidia sana kukuza uwezo wa kufikiri na kufanya maamuzi. Michezo mingi ya ubao, huitaji mipango, umakini ya ubunifu ili kushinda. Hii inanisaidia kufikiria kwa makini sana, kwamba nikiwa nacheza na mtu fulani, ili nimfunge, basi inatakiwa nifanye, hivi nifanye hivi, na kwa kufanya hivyo, basi nijikuta natumia akili, ama akili yangu inafikiria sana, hiyo inanipa, inanisaidia sana katika kufanya akili yangu, ifikiri na kuwa na umakini zaidi. Kupanga mikakati kutatua matatizo ujuzi ambao ni muhimu pia katika maisha ya kila siku kazini. Ukiwa unafikiria labda nifanye nini ili niweze kumfunga huyo mpinzani wangu katika huo mchezo basi akili yako inakua sharp. Na akili yako ikikua sharp basi ata katika maisha ya kawaida basi inakusaidia sana katika kutatua changamoto ama kuboresha hali flani ya mazingira na kukufanya kwamba uwe ni mtu mwenye akili. Ambayo ni ya ustandard wa hali ya juu kidogo tofauti na mtu ambaye anakaa tu, ambaye hachezi. Lakini tatu, michezo ambayo huwaga nacheza, inaimarisha sana uhusiano wangu na wa jamii. Ninapenda sana kucheza na marafiki, familia, au wezangu, hupata nafasi ya kunzugumza, kucheka, kushirikiana. Michezo hii inaleta watu pamoja. Unapo kuwa na watu ambao mnacheza nao, mnazungumza huku mkicheza, mna piga story, basi mnafurahia, basi iyo ni njia moja wapo ya kuwafanya muwe mna mausiano mazuri ama kuweza kuwasiliana vizuri bila shida na kuwa pamoja. Na fanya vitu kwa umoja, mnafanya vitu kwa mshikamano na maelewano kati ya washiriki na washiriki. Kwa inadumisha ile hali ya kuwa pamoja, kuwa na lugha nzuri. Lakini pia michezo ya mbao hunifundisha nidhamu na uvumilivu. Wakati na cheza michezo ya mbao, mimi hua najifunza kueshimu sheria za mchezo ambao nacheza. Lakini pia kusubili zamu yangu ifike Ili niweze pia na mimi kuingia kucheza lakini pia najifunza kuheshimu sheria ambazo husubiza zamu yangu mimi Ikifika ndio ningie kucheza ama kukubali matokeo Iyo ni kushinda ama kushindwa na mafunzo hayo yananisaidia sana kuwa na tabia njema na kuvumilia changamoto katika maisha Kwa hiyo yale ambao nakuwa nimejifunza pale Basi nakuwa ninaweza kuyaplly pia kwenye maisha yangu binafsi maisha yangu ya kila siku Kwa sababu maisha ya kila siku pia yanahitaji nidhamu, ya nitaji heshima, yanahitaji uvumilivu. Kwa hiyo, inanisadia sana kuchukua tabia ambazo zinanisaidia pia katika maisha ya kawaida na maisha yangu ya kila siku. Labda nikue kazini ama kuna jamii ambayo inanizunguka. Lakini pia, michezeo ya ubao, ni njia salama yenye manufaa ya kutumia muda wakupumzika. Kama wakati umemaliza kazi, labda unahitaji kupata muda kidogo ili uweze kufurahia. Basi, iyo ni njia mojawapo ya kutumia kama mapumziko Ili kutuliza akili yako labda Lakini tofauti na burudani zingine zinazoweza kuathiri afya na nidhamu michezo mingine inaeze ikaathiri vitu vingi kama burudani ambazo mzazi zikaathiri labda tabia njema Lakini michezo wa bao, ni mchezo ambao hauwezi kufanya hivyo bali ni njia sahihi ya kupumzika na ina manufaa mengi inakupa burudani lakini pia inakufundisha nidhamu inakufundisha tabia njema kwa hio ni mchezo ambao ni mzuri sana kucheza katika mazingira yote lakini kwa jumla napenda sana kucheza mchezo ya ubao kwa sababu hunipa burudani na kuniongeza uwezo wa kufikiri kuimarisha mahusiano yangu na kunifundisha maadili muhimu ya maisha ambayo nayatumia kila siku nikiwa kazini, nikiwa nyumbani na kwenye jamii.

Ndiyo, mimi nina ndege wa kufugwa nyumbani mwangu, na ninawapa furaha pamoja na manufaa mbali mbali. Wananipa furaha sana, nikiwaona, kwa sababu, ndege hawa, hunipa burudani na faraja. Ninapo, toka kazi labda, nimefika nyumbani, napo watizama wakiruka ndani, na kiota chao, na kusikia sauti zao nzuri. Basi huwaga najikuta mawazo yangu ya meondoka na kujifanya na huwaga huwa inanifanya nijisikie mtulivu ndege hawa huleta hali ya furaha nyumbani kwangu na kufanya mazingira yawe ya kuvutia Paleyanapo ruka ruka na ukizingatia kwamba ndege hawa wanakuwa na rangi tofauti tofauti Basi ninapo ingia ndani basi ama mgeni kuja kunitembelea basi nyumba yangu inakuwa niyakuvutia na kupendeza Kwa sababu ya wale ndege ambao nimewafuga na aina yao, ya rangi zao, sauti zao za milio ambazo wanalia, wakicheza, wakiruka ruka ndani. Basi, nyumba yangu inakua niyakupendeza na kuvutia sana. Lakini pia kufuga ndege, kuna nifundisha uwajibikaji. Ninahakikisha kwamba, ninawapa chakula kwa wakati, majisafi, kiota chao, ninahakikisha kwamba. Kabla sijatoka ama asubuhi ninapo amka basi ninaweza kusafisha kiota chao na kinakua kisafi. Kuwahudumia ndege kila siku inanifanya nijifunze kuwa na nidhamu na kujali viumbe wengine. Napoamka asubuhi kitu cha kwanza lazima nikawa angalie na nikawahudumie basi. Kile kitu ambacho nakitaka basi nilazima ni watimizie kwa huo wakati. Kwa hiyo huwaga nafanya hivyo kila siku na hicho kitu kinanipa kuwa muajibikaji mzuri. Na kufanya basi kazi kwa bidii bila kuchoka. Lakini pia ndege wa kufugwa ambao nimewafuga hapa nyumbani kwangu basi huwaga inanisaidia kujifunza kuhusu maumbile na mazingira. Kupitia ufugaji wao ninajifunza tabia zao aina ya chakula wanachopenda na jinsi ambavyo wanaishi. Maarifa hayo ambayo na yapata kupitia hivyo vitu basi huwa inaniongezea uelewa wangu kuhusu wanyama na umuhimu wa kuwatunza, umuhimu wa kufuga, viumbe wengine kwenye nyumba yangu na kusoma pia psychology, kusoma psycholojia yao labda hawa ndege sasa hivi wanataka kitu gani, hawa ndege sasa hivi wanataka niwafanyie kitu gani basi hiyo inanisukuma sana kuweza kujifunza vitu mbali mbali kupitia wao inaweza kuniongezea maarifa mengi zaidi kupitia wanyama na jinsi wanyama unatakiwa uwalee na kuwatunza kama viumbe wengine. Inanipa kujali pia. Lakini pia ndege hao ambao nawafuga hapa nyumbani huwa wanaimarisha mshikamano wangu na familia. Mara nyingi sana familia yangu hushirikiana katika kuwahudumia, kuwasafishia na kuwatazama. Hii inaongeza ushirikiano na maelewano kati yangu na familia yangu. Kwa sababu wanapotoka labda ni mewai kazini, halafu familia yangu inakuwa nyumbani basi wao wanachukua hiyo nafasi ama huo muda kuweza kuwatunza hao ndege kwa niaba yangu na kuweza kuwaangalia, kuwasimamia vizuri. Hata kama sipo karibu basi nakuta wamesha, kama kuna chakula labda, chakula basi wameshaa pewa, wamesha safishiwa kiota chao, wameshaa tengenezewa mazingira mazuri, kwa hiyo inatengeneza sana uhusiano mzuri na maelewano kati yangu na familia. Lakini pia ndege ambao nawafunga nyumbani, wananifanya nijisikie fahari na kuridhika. Kuona ndege wangu wakiwa katika afya njema na wakikua vizuri, kunanipa furaha kubwa sana. Na kunifanya niendele kuwajali, kwa bidii, kuwatunza, na kuwapa mahitaji yao muhimu ambayo wanahitaji kila siku. Lakini pia, kwa ujumla, kufuga ndege nyumbani, hususan hapa kwangu ambapo nimefuga saa hivi, ni jambo lenye manufaa sana kwa sababu linanipa burudani, linanifundisha uwajibikaji, linaniongeza maarifa na kuimarisha mshikamano wangu na familia, linanifanya niwe na nidhamu, linanifanya nijue wakati huu natakiwa nifanye nini, linanifanya niwe mtu ambaye anaweza kusoma mazingira ama kusoma mtu na kaelewa huyu mtu anahitaji kitu fulani kutokana na zile tabia za ndege ambazo.